Mimi hushughulikia muda wangu kazini kwa kupanga ratiba ya kazi kuweka vipao mbele kazi muhimu na za haraka nafanya mapema kabla ya nyingine kuepuka kupoteza muda, najitahidi kuto jihusisha na vitu vinavyo vuruga kama simu au mazungumzo ya sio lazima kupumzika kidogo, baada ya kufanya kazi kwa muda na pumzika kidogo ili akili ipate nguvu, kumaliza kazi kwa wakati kushirikiana na wenzangu, nikikwama naomba msaada ili kazi iendele vizuri.

Mimi hupenda kuwasiliana na watu kwa mazungumzo ya ana kwa ana kwa sababu ni njia nzuri inao onyesha hisia na uwasiliana wa haraka pili kwa upole na heshima napenda kutumia maneno mazuri ili mtu ajisikie vizuri kwa kusikiliza zaidi napenda mawasiliano mazuri si kuongea tu bali ni pia kusikiliza wengine kupitia simu au ujumbe wakati mtu yuko mbali simu ni rahisi kwa uwazi na ukweli napenda kusema mambo kwa njia ya wazi ili kuepuka kutoelewana kwa kuonyesha huruma ni kizungumza na mtu napenda kuelewa hisia zake.

Ndiyo mimi huvaa saa kwa sababu inafaida muhimu kama kunisaidia kujua muda haraka. Bado nisehemu ya mtindo wangu kukumbuka ya zawadi au thamani ya kihisia saa husaidia kufuatilia afya na mazoezi.

Mimi huwakaribisha wafanyakazi wapya wakati wa mwaka mpya. Ninachagua mahali panapo toa heshma utulivu na fursa ya kujenga mshikamano mimi hupendelea ukumbi maalum au hotel mazingira tulivu mahali kama hapo hutoa nafasi ya kukaa pamoja kwa utaratibu kula chakula na kuendesha program fupi fupi bila usubufu. Ukumbi hupambwa kwa urahisi kwa kuzingatia usafi na mandhari ya kuvutia lakini isio na anasa kupita kiasi.

Ndiyo, napendelea kutumia video kwa mawasiliano lakini kwa hali zinazofaa. Video huwezesha mtu kuona hisia, mionekano na lugha ya mwili, jambo linaloongeza, ongeza uwelewa na wazi husaidia kuwasiliana haraka kwa maelezo ngumu au yenye picha au garufu inapunguza uwezekano wa kutafsiri vibaya ujumbe unaotumwa kwa maandishi.

Mimi hupenda kucheza mchezo unaonisaidia kuimarisha afya ya mwili na akili bila kuhitaji vifaa vingi au maandalizi makubwa unanipa nafasi ya kufikiri kupumua vizuri na kupunguza msongo wa mawazo pia ni mchezo unaoweza kufanywa pekee yangu au pamoja na watu wengine kulingana na mazingira hata hivyo, ninapenda pia michezo nyepesi ya mpira mpira wa mguu kwa hivyo.

Mimi hutembelea hospitali mara chache tu kwa mwaka. Isipokuwa kama kungekuwa na sababu maalum ya kiafya. Kutembelea hospitali kwa uchunguzi wa kawaida au matibabu madogo ikiwa kuna tatizo la kiafya, idadi inaweza kuongezeka lakini kwa hali ya kawaida ni kidogo. Zaidi kuzuia matatizo ya kiafya kupitia lishebora mazoezi na kupumzika vya kutosha. Ili kutembelea hospitali isiwe jambo la mara kwa mara.

Chakula ninachopenda zaidi ni chakula kilicho na ladha nzuri na kinachofaa afya kama wali na maharagwe, mboga za majani, chakula cha samaki au choma kidogo, vitafunwa kidogo kidogo. Na zaidi ya hayo mimi napenda nyama sana.

Mimi napenda mnyama anayeitwa paka, ni mnyama wa nyumbani anayepatikana kwa urahisi katika makazi yetu. Tabia na mwenendo wake ni wa kuvutia sana. Paka ni mnyama mwenye kujitegemea lakini pia anaweza kuwa na ukaribu mkubwa na mwenyeji wake. Anapenda kulala sana. Anapenda kuchekesha pia kwa kukimbia ghafla bila sababu inayoonekana, kuruka juu ya meza au sofa kwa ustadi, kujificha kwenye sanduku au chini ya kitanda na kisha kujitokeza kwa mshangao. Napenda wanyama wa kufugwa kwa sababu hutoa furaha na faraja kihisia, hupunguza upweke na msongo wa mawazo, hufundisha uwajibikaji, subira na huruma, hufanya mazingira ya nyumbani yawe na uhai na uchangamfu.

Mahusiano yangu na wazee wangu huwa ya heshma upendo na ushauri wa dhati. Heshma huwaangalia wazee wangu kwa heshma kubwa kwa sababu wana uzoefu hekima na watashughulikia familia na jamii. Ushauri napenda kusikiza. Kwani mara nyingi hutoa mwanga na jinsi ya kutatua changamoto? Upendo na mshikamano mahusiano haya ya ngehitajika tu kwenye heshima bali ya kwenye msikiano kucheka pamoja na kushiriki historia mimi hupenda kujifunza kutoka kwa wazee.

Tabia ninayo ipenda kwa wengine ni heshima unyenyekevu na uaminifu. Ushirikiano wa msaada. Kuhakikisha kila moja anashikiliana na kwa namna ya kujenga kutoa msaada pale unapoweza kutarajia kusaidia wengine kufanikisha malengo.

Mimi hutumia kompyuta zaidi kwa sababu ni kifaa chenye manufaa makubwa kwa kazi na kujifunza. Kama kusoma na kupata taarifa kwa kazi na maandalizi. Kwa mawasiliano burudani na ubinafsi. Kwa kompyuta ni kifaa cha muhimu zaidi kinacho changanya kazi elimu mawasiliano na burudani na ndiyo sababu mimi huitumia zaidi.

Ndio, napenda kulima bustani. Kuna vutia kwa sababu, hutoa utulivu na furaha kwa akili, kuna ufahamu wa kupanua ujuzi, hutoa matokeo ya moja kwa moja, husaidia, ushirikiana na asili unajifunza saburi umakini na kuheshimu mzunguko wa maisha.

Ndio, mimi huhifadhi kitu cha dhamani kwa sababu ya kumbu kumbu na hisia. Kitu cha dhamani kinaeza kuwa na maana maalum kama zawadi kutoka kwa mtu wa karibu. Dhamani ya kipekee, kitu hiki kinaeza kuwasilisha maadili mafanikio au historia ya familia. Furaha na faraja, kuona au kushika kitu cha dhamani, kuna leta furaha ndogo ya ndani na kukumbusha mema yaliyo pita.

Ndiyo napenda kupiga picha picha ni jambo zuri kwa sababu hunipa nafasi ya kunasa kubukubu za nyakati muhimu kupitia kupiga picha mtu hujifunza kuangaria mambo kwa makini kudhamini maelezo madogo na kuhifathi kubukubu kuhifathi kubukubu kwa mda mlefu.

Ningependa kufikia kiwango cha juu katika kazi yangu kwa kutumia ujuzi, nidhamu na ubunifu. Ningependa kufikia mafanikio ya kitaalamu. Ningependa kufanikisha miradi mikuba kutoa suuhishao za ubunifu na kuwa mchango chanya. Kuwa kiongozi wa mfano. Kufikia nafasi ya kuongoza au kushirikisha wengine. Kuunda tahadhari chanya katika jamii. Fujifunza na kukua kila siku.